Muda wa mwisho huwa na ukabili kwa mipango na utulivu ili nisipaniki. Kwanza napanga kazi za zangu mapema. Halafu. Nagawa muda wa kila hatua ili nisione yote kama mzigo mkubwa. Nikikaribia mwisho wa muda, huongeza umakini, na kuweka kipaumbele kwenye sehemu muhimu zaidi za kazi ili kuhakikisha inakamilika kwa ubora.